Ndiyo, nimwahi safiri kwa ndege. Ilikuwa ni usoefu wa kufutia sana. Asa mara ya kwanza kulikuwa na msisimuko kidogo wakati wa kupaa lakini baada ya muda unasoea. Kilicho nifurahisha sahidi ni kuona mandhari ukiwa juu angani mawingu na mchi na michi ikionekana midogo sana. Safari ilikuwa ya haraka na yenye utulifu ukilinganisha na safari wa barabara.

Mimi nalea nywele zangu maramoja hadi mbili kwa wiki, lakini hiyo inategemea hali ya hewa na shughuli ninazozifanya. Kwa mfano kama nimefanya kazi nyingi, nimekua jua kali au vumbi niweze kuossha nywele mapema ile zibaki safi. Hii inasaidia kuzuia mpa, kueka nywele ziwe na nguvu, kupunguza kukatika kwa nywele zangu.

Kinywaji ninachokipenda saidi ni chai ya masiwa, ninakipenda kwa sabu ni ya kutulisa hasa wakati wa asubui. Latha yake ni tamu kiasi na inanipa ngufu na utulifu wa kuanza au kuendeleza shuguli zangu. Pia napenda kwa sababu ni raisi kupatikana, inawesa kunywewa wakati wowote wa siku, inaleta isia ya nyumbani na mapumsiko.

Kutoka dirishani mwangu naona mandhari tulivu na ya kuvutia. Kuna miti ya kijani inayotikizwa na upepo mwanana. Ndege wakiruka na kuimba. Na kidogo naona yumba chache na barabara ndogo. Mpaka watu hupita taratibu. Asubuhi, jua linapochomoza Mwanga huwaka huangaza kila kitu kwa rangi ya dhahabu. Kwa rangi ya thahabu.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasa, lugha kama ya kichina, kijapani, na kifaranza. Ili kupata ujuzi wa lugha isi, inanifurahisha kwa sababu itaniwezeshaa kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti. Hunipanua mitazamo wangu wa dunia ufungua fursa ya kusamo fasihi filamu na kuelewa desturi za kiasili.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga mapema na nidhamu. Kwanza nagawanya kazi kubwa katika vipande vidogo vidogo. Vinavyoweza kukamilika kwa urahisi. Kisha hujiwekea ratiba yenye vipaumbele nikianza na kazi zilizo na muda mfupi zaidi wa mwisho.

Kusubiri kwenye mstari kunaweza kuwa na changamoto kidogo asa, kama mstari ni mrefu, najihisi kidogo kuchosha na kushindwa subira. Lakini pia ni fursa ya kuyapanga mawazo yangu au kufikiria mambo mbali mbali. Kwa upande mwingine, wakati mwingine usababisha hisia za uvumilivu na utaratibu. Kwani, ninajifunza kuwa na subira na kuheshimu wengine wanaosubiri.

Ningependa kuimarisha usi ya afya ya mwili na kiakili. Kwa mwili, ningependa kuwa na nguvu ya za kutosha misuli yenye afya na kinga nzuri dhidi ya magonjwa. Hii inahusisha chakula bora mazoezi ya mara kwa mara. Kwa kiakili, ningependa kuwa makini, kumbukumbu nzuri na utulivu ya hisia.

Inajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa njia ya heshima, mawasiliano, uwazi na kushirikiana. Kwanza heshima ni msingi ninaheshimu mawazo yao, muda wao na tofauti ya mitazamo yao. Pia, mawasiliano wazi kueleza mawazo yangu kwa wazi na kusikiliza wengine bila kukata maneno kusaidia kuepuka. Ma.

Ninatumia programu mingi maramingi kama vile ya mawasiliano, kasi na burudani. Kwa mawasiliano napenda kutumia whatsapp, telegram na barua pepe ilikuwasiliana na familia marafiki na wafanyikazi. Kwa kasi nakupanga napenda kutumia google, docs excel na kalenda za kidigitali ilikupanga ratiba kuandika reporte na kushirikiana na wengine.

Ndiyo nimewai shiriki mashindano kadhaa, hasa ya kitaalamu, na michezo midogo. Mashindano haya yamenifundisha mengi kama vile kujidhibiti na kupanga mikakati ili kufanikisha malengo. Kushirikiana na wenzangu wakati wa mashindano ya timu, kukabiliana na ushindani kwanjia ya heshima, kuongeza kujiamini na motisha ya kujitahidi zaidi.

Ninapenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu, ni njia nzuri ya kuonyesha ubunivu na kupumzika akili, napenda kuchora vitu vidogo kama mandhari, wanyama au vitu vya kila siku, kisha kupaka rangi ili kutoa uzuri na hisia za rangi.

Napendelea kuwasilina na watu kwa njia ya heshima wazi na ya moja kwa moja. Heshima kusikliza mawazo ya watu bila kuingilia na kuheshimu mitazamo na hisia zao. Uwazi ni wakati unaeleza maelezo, maoni yangu kwa maneno ya kirahisi na kueleweka ili kuwe, ka migongano.

Napenda msimu wa masika zaidi. Kwa sababu ni msimu wa mabadiliko na uhai, miti inachanua maua hubadilisha rangi na hali ya hewa ni ya kuvutia. Si joto si wala si baridi sana. Msimu huo pia huniwezesha kuzingatia maendeleo ya kibinafsi kufanya shughuli za nje na kufurahia mandhari tulivu.